Unafanya nini kuweka afya nzuri? Ninachokifanya kuweka afya nzuri ni kukula kwa ni kukula chakula chenya afya, kunywa maji masafi na kukunywa maji kwa kila dakika sitini, na pia kuakikisha kuwa ninapoishi ni mahali kusafi, na walio nizunguka pia wanakula vyakula visafi.